La hasha siezi kuishi bila teknolojia hata siku moja kwa sababu teknolojia huniwezesha mimi kupata habari za kimataifa na pia viburudisho kama TikTok, Facebook, YouTube na Twitter na pia teknolojia hunisaidia kujifunza mambo mapya kila siku.